Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Kazi yangu naitaka niifikishe malingwa ya juu. Sasa katika viwango vya kidunia, viwango vya kimataifa. Watu wajue kazi yangu nifikishe hudumu kwa watu mbali mbali.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki wa karibu zaidi, wa kwangu ni mama yangu. Kwa hivyo mamangu, muda mwingi wakati napenda kupigi na yeye stori. Kuongelea mambo, yanayo tuhusu kifamilia, yanayonihusu mimi kibinafsi. Na, unapata, tunapata kujuana zaidi, anapata kujua hisia zangu, napata kujua hisia zake. Kwa hivyo ni rafiki yangu sana.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au komputa Unapendelea kuandika kwenye komyuta Kwa sababu kwa komputa ni rahisi sana ni rahisi sana ina kuifadhi ulichokiandika una kifashi kwa urahisi na pia inakupa uwepesi wa kufanya vitu vingi kwa mda amfupi.

Unapiga picha mara ngapi? Mara kwa mara kulingana na mazingira niliopo Kwa hiyo naweza toka nje nikaona mazingira ni mazuri nikaamua kupigia picha ama kama kuna Tukio, utapigia picha kulingana pia na picha gani? Kuna picha mnato, kuna picha mjongeo sasa mimi napendelea picha mjongeo kwa sababu picha mjongeo inakupa taarifa inakupa ujue taarifa ama uione kinachoendelea kwa upana zaidi.

Je, umewai kwenda maonyesho ya sanaa, ndio, nimeshawaienda maonyesho ya sanaa, sanaa vile ya kuigiza, kucheza, dansi He, na kwa kweli, inafanyaga sana, kama mwisho wa mwaka, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano Mara nyingi ndio hayo, hayo maonyesho huwaga mara nyingi yanafanyika Mwisho wa mwaka, kuanzia mwezi kumi na moja, hadi mwezi wa kuna mbili Nimu, unapata kuna hekaheka na shamra, shamra nyingi sana.

Unapenda kuenda madukani lini? Kuna kwa utamaduni wetu, kuna siku maalumu za wiki ambazo tumeeka ni siku za minada. Kwa hiyo siku za minada ndo siku ambazo nsiza kuenda madukani, kuemea, kufanya maemezi. Sababu unapata jamii tofauti tofauti zime kusanika pale na zinafanya biashara. Kwa hiyo watu wanakua wengi na bidhaa zinakuwa nyingi. Kwa hivo ni rahisi kupata unachokitafuta.

Na mausiano gani na wazazi wako wazazi wangu mausiana ni mazuri kwa sababu wazazi wangu ni wazazi wangu kwa hiyo lazima tu ni niakishe mausiano yangu yako vizuri kuwatembelea mara kwa mara kuwajulia hali kuwa pigia simu kuwa fundisha baadhi ya vitu ambavyo finaendelea ambavyo fiwajui kwa sababu tiknolojia kidogo inawaacha nyumaa.

Unafanyaje kikazi na timi ya mbali? Aha, tunatumia teknolojia ya kisasa hasa hasa kompyuta hiyo tutaunganisha kompyuta zetu tofauti na hivyo pia tunatumia hata simu Kwa hiyo simu, tuna kama ni grupu tutatengeneza la whatsappu hama grupu kwenye mitandao ya kijamii kama vile instagram, facebook ama tiktok inakuwa rahisi kufanya kazi kwa hiyo unaelewa nini tunakifanya muda sahii.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada lakini? Napigia mamlaka sahihi, mawasiliano na kisha nimewataarifu. Ama kama sitapata mamlaka sahihi, napigia polisi simu. Welewakie pa ufutuwa msaada sahidi.

Sherehe yako ya kupendeza ni pi? Ni sherehe ya kuzaliwa napenda sherehe ya kuzaliwa na pia pia napenda sherehe ya mwaka mpya Kwa sababu ni sherehe ambazo inatukutanisha watu wengi hii ni familia ndugu, jamaa na marafiki.

Je unapenda kuangalia nyota? Ndiyo napenda kuangalia nyota wa kwanza upande wa usiku wakati wa usiku natoka inje naangalia nyota naifu napenda sana haya mandhari kwa sababu nyota ni mzuri zinavo zinavo waka waka alafu zina waka zina zima zina waka zina zima zina pendeza.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Tunapenda kutoka kuenda kutembea sehemu tofautitofauti f kama vile mbuga za wanyama, kama vile klabu, kama vile kushangilia mipira, kwa matamasha na kufikia vitu vitu tofautitofauti ambovyo hutusaidia kijamii kusuluhisha changamoto zetu kwa jamii.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Kwa kweli huaga nasikitika sana. Kwa sababu unapata imenikatishia vitu vingi, kazi nyingi. Kaa muda si mrefu hapo, ningekua nipo tunazungumza hapa. Lakini memu kumekachika kwa yu mtandao liku umekata. Na kwa yu nikawani mepoteza mtandao. Kwa yu unapata ni nabweka sana kwa kweli.

Unashugulikia udhaifu wako vipi kazini? Ninapogundua nina madhaifu fani. Cha kwanza natafuta ushauri kwa marafiku. Hili niangalie. Nazidi kufanya. Kitu chochote au maamuzi yote ambayo yataangusha uduma. Ama yatapunguza uzalishaji kazini. Ama yataleta mgogoro kazini. Huwa natafuta ushauri, hili nipate kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi.

Jee unapenda kuskiza radio, apana mi sipindi kuskiza radio kwa sababu radio Naona kama imepitwa na wakati kwa sasa kusabu ni taarifa nyingi tunazipata kutoka kwenye mitandao ya kijamii Kwaiyo kwenye mitandao ya kijamii kuna kila kitu eeh, ukihitaji tarifa yoyote utaipata kwenye mitandao ya jamii, labda facebook, instagram, tiktok Kwaiyo la taarifa za habari labda kwenye televiseni Kwaiyo sioni saizi muhimu sana wa kuskiza redio.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Mtaa wangu una watoto wengi kwa hiyo, ikifikanga mida fulani, hivi ya jioni, ama mida ya asubuhi ambapo ni wikendi, ama holiday Watoto hukusanyika sehemu moja, hucheza, hufurahia, hufanya vitu vingi kwa pamoja kwa hiyo ile mtazamo, ile mwonekano inakuwa inanifurahisha sana Kwa hiyo napenda jinsi watu wanavyotangamana, wanakutana, wanaongea, wanashughulika pamoja wanafurahia maisha. Ni kitu kizuri kwangu kwenye mtaa wangu.

Unafanyaje kazi ya ushikiana na wengine. Kazi naoshikia na wenzangu kwanza tunajuana kwa madhaifu. Tunajua mtu fulani ana udhaifu fulani. Kwa hiyo tunatafuta mtu ambaye ana uwezo kustahimili madhaifu ya mtu fulani. Ama naeza ziba ilo pengo la dhaifu fulani. Kwa hiyo tunamweka karibu na yeye. Kwa hiyo inakua raisi kama nimejua madhaifu ya mwenzangu ni hili. Ina uwezo kuziba ilo pengo. Kwa hiyo ninakaa kama naziba ilo pengo kwa badale yake Kwa hiyo inakua rahisi kufanya kazi na hiyo pia anajua anatambua madhaifu yangu Anaziba ilo pengo ambao una madhaifu yangu Kwa hiyo inakua rahisi pia na yeye kufanya kazi na mimi.

Unapenda kucheza na watoto. Ndio napenda kucheza na watoto muda mwingi kwasababu watoto ni baraka. Kwa tamaduni zetu tunasemage watoto ni malaika. Kwa hivyo ni vizuri sana kukaa na watoto, kuwajua ni nini wanakihitaji, wanataka nini, maisha yao yanaendaje, wanafurahia wakati upi. Kwa hivyo napenda sana kukaa na watoto. Maanake kuna watoto, wengine wanavipaji, wengine wacheshi, wengine wachekeshaji. Ni zuri kuungananao ili uwafamu vizuri na kujua kizazi chetu kinachokuja ni cha aina ya watu gani.

Unawanishaje kazi na maisha ya kibinafsi? Ok, samahani. Maisha ya yangu binafsi huwaga napenda kukaa na familia na maisha ya kazini napenda kukaa na wafanyikazi wenzangu. Kwa hiyo nimetengeneza kama familia mbili. Familia ya kazini kuna miktadha tofauti tofauti ambayo tunongelea ambayo hayahusiani na mambo ya yangu binafsi. Kwa hivo mambo yangu binafsi huwaga nashughulisha labda sana familia ndo watajuwa lakini wa kazini hapana.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kulingana mkutano, kama kimfano, mimi ndo naenda kuzungumza kwenye mkutano. Nitapitia kila kitu ambacho nitaenda kuzungumza kwenye mkutano. Nitaifanyia mazoezi, nitajaribu kujiuliza maswali ambao nahisi, naweza ulizwa katikati ya mkutano, alafu nitajaribu kuji jibu mimi mwenyewe, na kuhakikisha nimepata majibu sahihi ambayo nitayajibu kwenye mkutano. Tafauti na hivyo, kama mimi ni siyo mzungumzaji, kwenye mkutano nitaandaa maswali, husika ama changamoto husika ambazo nataka kuwasilisha kwenye mkutano Alafu ni kifika, nitahakikisha yale maswali ambayo nimeaandaa nitayauliza.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mafunzo ya kutumia teknolojia, kusuluhisha mambo ya kijami. Kwa hiyo, mafunzo ya teknolojia yamenisaidia sana kuwezesha kazi yangu. Na yamenisaidia kutatua changamoto nyingi kazini kwa wakati mfupi. Kwa hiyo ynapendelea sana teknolojia.

Je unapenda hadithi za ajabu? Ndio napenda hadithi za ajabu kama hadithi za mizimu, hadithi za pete ya ajabu, hadithi kama za mti wa maajabu ni hadithi nzuri ambazo zinatufundisha mambo mengi kuhusu tamaduni zetu.

Unapendelea mfumo gani wa simu, napenda android, android ni ina mfumo wa simu mbo unapendelea sana kwa sasa Asasa kwenye upande wa kamponia sana sana, unapendelea sana Sinauduma nzuri, nilaisi kutumia na pia watu mizi wa iyo mfumo ni wengi sana kwenye raisi kuatilea na watu wengi sana kwenye mfumo moja.

Unashugulikia wateja vipi ninashugulikia kwa haraka sana Kwa ili wapate huduma zao kwa haraka na wafurahie huduma zao Kwa hivyo kwanza nahakikisha wateja wana amani wanapata huduma zao kwa wakati na nahakikisha wanafurahia matokeo huduma zangu na baada ya hapo nawauliza maswali je mumefurahia huduma yangu ndiyo atanijibu kama mumefurahia kama hajafurahia Nitamuuliza ni nini changamoto ama unahisi ni wapi tumekosea turekebishe.

Ni nani alikufundisha jambo muhimu Babangu, babangu alinifundisha jambo muhimu sana Hala nifundisha jinsi ya kuitambua dunia jinsi ya kuhishi na watu jinsi ya kutangamana na watu jinsi ya kukabilia na changamatu wa mbozo natukana Kwa mikati ya mguaruzo ya mtu na mtu na nikiti tucha muhimu sana ambacho kenesidia kuhishi wakati uote, seme uote na muda wowote, pali pokote.

Je, unapenda mziki wajadi. Ndiyo, napenda mziki wajadi. Kwa sababu mziki wa jadi, una mafunzo mengi, unatukumbusha mambo mengi ya zamani, ya ambapo mababu zetu walipitia, vitu vingi walivyovifanya, kipindi kile wakiwa duniani ama wakiwa vijana. Kwa hiyo, kuna vitu vingi najifunza kupitia mziki wa jadi.